Napenda kutembea maeneo tulivu kama bustani, maeneo ya asili au sehemu zenye mazingira safi na salama. Kutembea hunisaidia kupumzika kiakili na kimwili, kupunguza msongo wa mawazo na kupata muda wa kujitafakari. Pia unisaidia kudumisha afya na umakini.

Kazi ni nashugulikia muda kwa kupanga kazi zangu kwa kipaumbele, kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza na kwa wakati. Napanga ratiba ya kila siku nikijua ni kazi zipi zinahitaji muda murefu na zipi zinaweza kufanywa haraka. Pia na kusudia kuwa na muda wa mapumziko ili kurudisha nguvu na umakini. Hii inasaidia kukamilisha majukumu kwa ufanisi na kuepuka kushindwa kwa tarehe za mwisho.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanayo tujenga pamoja kama kushiriki chakula, kuzungumza na kusaidiana katika shughuli za nyumbani. Pia hupenda kutumia muda huo kusikilizana na kupeana ushauri, jambo linaloimarisha, mshikamano na maelewano. Muda ninaotumia na familia hunisaidia kupata utulivu wa akili, motisha na kunipa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii na uajibikaji.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara, hasa sehemu za habari za kitaifa, afya na maendeleo ya kitaaluma. Kusoma gazeti kunanisaidia kufuatilia mabadiliko ya jamii, sera na teknolojia mpya zinazoweza kunisaidia kazini. Pia kunanipa mtazamo mpana, unaenisaidia kufanya maamuzi sahihi na kuelewana kuelewa mazingira yanayonizunguka.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira, kusaidia wenye uitaji pale inapo wezekana na kushiriki katika elimu au kampeni zinazo lenga afia. Pia napenda kushirikiana na wenzangu na wananchi katika kutatua changamoto ndogo ndogo za jamii. Kila jitihada hii inasaidia kukuza mshikamano, kujenga maadili mema na kunipa motisha ya kutoa huduma bora kazi.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuondoa uchovu na kudumisha usafi wa mwili vizuri. Pia ni tabia ya afya ambayo inanisaidia kuwa makini na nikiwa kazini au katika shughuli za kila siku.

Ndio, napenda wanyama wa aina mbalimbali, hasa wanyama ambao ni marafiki wa binadamu kama mbwa na paka. Kupenda wanyama kunanifundisha kuwa na huruma, subira na uwajibikaji. Pia hunipa furaha na utulivu, jambo linalo nisa tabia, nzuri na msukumo wa kufanya vizuri kazini na katika maisha ya kila siku.

Ndio, napenda chakula kitamu, lakini pia ninazingatia chakula chenye afya na uwiano mzuri. Ninaamini kula vizuri hunisaidia kuwa na nguvu, afya njema na umakini kazini. Hivyo huchagua chakula kinacho nijenga na kunisaidia kutekeleza majukumu yangu vizuri.

Kila usiku kabla ya kulala na panga shughuli zangu za kesho. Husoma hau kupitia mambo muhimu ya kazi na mara nyingine na pumzika kwa kufanya mambo tulivu kama kusoma kitabu hau kusikiliza muziki mdogo. Pia ninahakikisha nimefanya usafi wa kibinafsi na kulala mapema ili kurudi kazini nikiwa na nguvu, umakini na motisha.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu nidhamu na mshikamano mzuri wa wachezaji. Kushirikiana kwa wachezaji na mipango ya timu kunanifundisha umuhimu wa kazi ya pamoja, mpangilio na uvumilivu, mambo ambayo pia ni muhimu kazini.

Ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu hunipa mazingira tulivu ya kufanya kazi bila kuumiza macho. Mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia majukumu yangu kwa ufanisi hususan katika kazi kama maabara ambapo usahihi ni muhimu. Pia husaidia kupunguza uchovu wa macho na kunifanya niwe na umakini zaidi.

Chumba changu cha kulala ni safi kilichopangwa vizuri na kilicho na mwanga wa kutosha. Ninaweka vitu vyangu kwa mpangilio kama nguo zilizo safi na vitabu vilivyo na rundo la kutumia mara kwa mara. Pia huchagua mazingira tulivu kabla ya kulala. Jambo linalonisa nidhamu yangu binafsi na kunisaidia kupumzika vizuri ili kuamka nikiwa na umakini na nguvu kazini.

Kumbukumbu yangu nzuri ya utotoni ni wakati nilipo kuwa nikishirikiana na wenzangu shuleni katika shughuli za masomo na michezo. Nilifurahia kujifunza pamoja, kusahidiana na kushinda changamoto kidogo kidogo. Jambo lililonijengea nidhamu, ushirikiano na furaha ya kushirikiana na wengine. Kumbukumbu hizi zimenisaidia kuwa mtu anayependa kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana vizuri na wengine hadi leo.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanahusiana na uthibiti wa ubora, usahihi wa vipimo na usimamizi wa maabara. Mafunzo haya yamenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kutuoa matokeo sahihi na kudumisha usalama wa wagonjwa. Pia yamenisaidia kukuza ujuzi wangu wa kutumia vifaa vipya na kufuata taratibu sahihi za maabara, jambo ambalo linaogeza ubora wa huduma kazini.

Ndio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea hasa katika jamii yangu na katika shughuli zinazohusiana na hafya na elimu. Nilisaidia katika kampeni za usafi, elimu ya hafya na kushirikiana na wenzangu kutoa msahada kwa wale waliokuwa na uwitaji. Kazi hii ya kujitolea ilinifundisha uwajibikaji, mshikamano na kutoa huduma kwa moyo. Sifa ambazo ninaweka kazini kila siku ili kutuoa huduma bora na sahihi.

Napenda kununua vitu kwenye sehemu zilizo rasmi na zenye heshima kama maduka makubwa, soko la karibu lenye bidhaa safi au mitandao ya kuaminika ya ununuzi mtandaoni. Hii inanisaidia kuhakikisha bidhaa ninazozinunua ni za ubora, bei ni halali na ununuzi unafanyika kwa mpangilio. Pia napanga ununuzi wangu ili kuepuka ununuzi wa haraka usio na mpangilio.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu, safi na yaliyo na mpangilio mzuri. Mazingira kama haya unisaidia kuwa makini kutoa matokeo sahihi na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia napendelea kuwa katika timu inayo shirikiana vizuri yenye heshima na mushikamano. Kwani hii inachangia motisha na kurahisisha kufanikisha majukumu ya kila siku.

Ninapenda kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku, lakini kwa mpangilio. Kwa kawaida, huangalia hasubuhi katikati ya siku na mwishoni mwa siku. Hii inanisaidia kuhakikisha sifanyi makosa ya kuchelewa kujibu ujumbe muhimu na kunipa muda wa kuzingatia majukumu yangu bila kuingiliwa mara kwa mara.

Kwa dini yangu ya ukristo, jambo muhimu kwangu ni kumpenda mungu na kuwapenda watu wengine. Ukristo unanifundisha uaminifu, uwajibikaji, huruma na heshima kwa wengine. Misingi hii nanisaidia kuhishi kwa nidhamu, kufanya kazi kwa uaminifu na kushirikiana vizuri na wenzangu kazini na katika maisha ya kila siku.